Wakati wa mgogoro na mtu nachagua kutulia kwanza, ninaskiliza maoni yake bila kukatiza, kisha naeleza yangu kwa heshima. Najaribu kuelewa chanzo cha tatizo na kutafuta suluhisho badala ya kulaumiana. Ikiwezekana napenda mazungumzo ya ana kwa ana ili kumaliza kutoelewana mapema.